Simu yangu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ni kifaa ambacho hutumika situ kwa kupiga na kupokea simu, bali pia kwa mawasiliano, kazi, burudani na kujifunza. Kwa sasa, ni vigumu kufikiria maisha bila kwa sababu simu inanirahisishia mambo mengi. Kwanza kabisa, ninaitumia simu yangu kuwasiliana na familia, marafiki na watu kazini. Kupitia simu, ninaweza kupiga simu au kutumia ujumbe mfupi wa urahisi. Pia ninatumia programu za mawasiliano kama vile WhatsApp na barua pepe. Kuwasiliana kwa haraka na kwanjia rasmi zaidi, pale inapohitajika. Pili, simu yangu inanisaidia katika masomo na kazi. Ninaitumia kusoma taarifa muhimu, kutafta maarifa kwenye interneti na kuifadhi kumbukumbu. Wakati mwingine, ninatumia simu kuandaa ratiba yangu, kuweka vikumbusho na kupanga kazi yangu ili nisipoteze muda. Zaidi ya hayo, ninaitumia simu kwa ajili ya burudani. Ninatazama video, kusikiza mziki na kusoma habari. Wakati ninapohitajika kupumzika baada ya kazi au mazoezi, simu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri. Simu pia inanisaidia katika maswala ya kifedha. Ninaitumia kufanya malipo ya kidigitali, kuangalia salio la akaunti na kutuma na kupokea pesa. Hii imenirahisishia sana kwa sababu sihitaji kubeba pesa taslimu mara nyingi. Hata hivyo, ninatambua kuwa matumizi ya simu ya nahitaji ni dhamu. Kutumia simu kupita kiasi, kunaweza kupoteza muda na kuathiri afya. Kwa hivyo, ninahitaji kuweka mipaka katika matumizi yangu ya simu, hasa wakati wakazi au nikiwa na familia yangu. Kwa kumalizia, simu ni kifaa muhimu kinachosaidia katika nyanja nyingi za maisha. Nikitumia simu kwanjia sahihi na yenye uwiano inanisaidia kuwa na maisha yaliyo bora, maisha rahisi na maisha yaliyo na mpangilio mzuri.

Mimi ni mtu ninayependa sana kula popcorn. Popcorn ni aina ya chakula chepesi ambacho hutengenezwa kutokana na mahindi yanayo pasuka yakipashwa moto. Ni chakula kinachopendwa na watu wengi kwa sababu ni rahisi kupika, kinapatikana kwa urahisi na pia kina ladha nzuri. Ninapenda kula popcorn na sana inapokuwa na tazama filamu au nikipumzika nyumbani. Harufu ya popcorn inapokuwa tayari hunifanya nijisikie nikiwa na furaha na hamu ya kula. Wakati mwingine nimependelea popcorn yenye chumvi na wakati mwingine ninapenda yenye ilio na sukari hutegemea na hali ya moyo wangu. Popcorn pia hunifuraisha kwa sababu ni chakula ambacho kinaweza kushirikwa na marafiki au familia. Wakati tunapokutana kuangalia filamu au kusherehekea tukio fulani, popcorn huleta hali ya ukaribu na uburudani. Ni chakula kinacho unganisha watu na kufanya muda uwe wa kufurahisha zaidi. Pia ninapenda popcorn kwa sababu ni nyepesi tumboni. Ukilinganisha na vyakula vingine. Unaweza kuliwa bila kusababisha uzito au usumbufu mkubwa, asa inapopuka kwa njia nzuri. Hii inanifanya nijisikie huru bila ya kuwa na wasiwasi mwingi. Hata hivyo, kama vyakula vingine, popcorn inahitaji kuliwa kwa kiasi. Nikila sana, inaweza kunifanya nijisikie kushiba kupita kiasi. Kwa hivyo, ninajifunza kula popcorn kwa uwiano ili nifurahie ladha yake bila ya madhara. Kwa kumalizia kupenda kula popcorn ni sehemu ndogo lakini umuhimu ni furaha yangu ya kila siku. Ni chakula kinachoniletea burudani, faraja na wakati mzuri. Hasa ninapokuwa nataka kupumzika na kufurahia maisha.

Asubuhi ni wakati muhimu sana wa siku kwa sababu ndipo mwili hujiandaa kwa shughuli za siku nzima. Kwa sababu hiyo, kile ninachokikula asubuhi, huwa na nafasi kubwa katika afya yangu na nguvu zangu. Mimi hujitahidi kula chakula asubuhi ambacho kinanipa nguvu na kunifanya nijisikie mchangamfu. Mara nyingi asubuhi hupenda kula chakula chepesi lakini chenye lishe kwa mfano ninaweza kula mkate pamoja na chai au uji. Chakula hiki hunipa nguvu za kuanza siku bila kunifanya nijisikie mzito. Wakati mwengine, hasa ninapokuwa na muda kutosha, ninaweza kuongeza matunda kama ndizi au machungwa ili kupata vitamini muhimu. Ninapenda pia kunywa chai au kahawa asubui. Kinywaji hiki hunisaidia kuamka vizuri na kujiandaa kiakili kwa kikazi au kimajukumu. Hata hivyo, ninajitahidi kunywa kwa kiasi ili kuepuka madhara ya kiafya. Kula chakula cha asubui hunisaidia kuzingatia kazi zangu, ninapokosa kula asubui mara nyingi huhisi uchovu au kukosa kuwa na nguvu mapema. Hii hunifanya nitambue umuhimu wa kula chakula asubui ata kama ni chakula kidogo. Pia, kile ninachokula asubui hutegemea ratiba yangu, siku ambazo nina shugli nyingi huchagua chakula ambacho ni raisi na ni cha haraka kuandaa. Siku ambazo nina muda zaidi hufuraia kuandaa chakula chenye mchanganyiko wa vyakula tofauti ili kuupa mwili wangu lishe kamili. Kumalizia, chakula cha asubui ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kula chakula chenye lishe kwa wakati unaofaa, ninaweza kuanza siku nikiwa na nguvu umakini na hali nzuri ya mwili na akili.

Kila ninapokuwa na mkutano, hujitahidi kujiandaa vizuri. Ili kuhakikisha, ninaweza kushiriki kwa ufanisi. Kujiandaa, kunanisaidia kuwa mchangamfu, mwenye umakini na kuonyesha heshima kwa wale wanaoshiriki. Kwanza, ninapanga ratiba yangu mapema asubuhi ya kabla ya mkutano. Hii inahusisha kuangalia muda, mahali, na lengo la mkutano. Kujua haya, hunisaidia kuepuka kusababisha usumbufu au kuchelewa. Pili, uangalia maelezo au nyaraka zinazohusiana na mkutano. Kwa mfano, kama ni mkutano wa kazi, ninapitia ripoti, taarifa au miradi na inayojadiliwa. Hii inanisaidia kuelewa mada na kuwa tayari kutoa maoni yangu kwa uwazi na kuwa na ufasaha. Tatu, kujiandaa kiakili. Hii inahusiana kupumzika kidogo, kufikiria mambo muhimu ya kusema na kujiweka kwenye hali changamfu. Wakati mwingine, ninaandika nukta muhimu au hoja ambazo ningependa kushiriki. Njia hii inarahisisha kuzungumza bila kusahau jambo muhimu. Nne, huangalia mavazi na muonekano wangu. Kujiandaa kwa mkutano, sio tu kujiandaa kiakili, bali pia kimaonekano. Kuvaa vizuri na kwa heshima, unanisaidia kuonyesha uzalendo na kudhamini muda wa wengine. Tano, uhakiki vifaa kwa mkutano ikiwa ni virtual au ana kwa ana. Kwa mkutano ya mitandaoni, ninaangalia kama kompyuta, kamera au spika ziko tayari na kujaribu mitandao ili kuepuka matatizo ya kiufundi. Mwisho, ninashiriki mkutano nikiwa tayari kisaikolojia, kiakili na kiufundi. Kujiandaa vizuri kunanifanya niwe mchangamfu, niwe na uhakika wakutoa maoni yangu na ushiriki kamilifu bila kuhofia. Kwa kumalizia, kujiandaa kwa mkutano nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kazi na elimu. Kila hatua ninachochukua, kutoka kupanga ratiba, kuangalia nyaraka, kujiandaa kiakili, kuangalia muonekano, hadi kuhakikisha vifaa viko tayari inalenga kufanya kazi uwe na tija na yenye mafanikio.

Kupenda kusimama au kusimamiwa ni jambo ambalo linahusiana na heshima, utu au mtazamo wa maisha. Kwa mimi binafsi, kusimama ni zaidi ya kitendo cha kimwili. Ni ishara ya heshima, kuonyesha uwepo wangu na kuwa na msimamo katika maisha. Kwanza, kusimama kunanipa hisia ya uhuru na mchangamfu. Wakati ninasimama, husababisha mwili wangu kuamka na nishughulikie kile ninachotaka. Hii ni muhimu kwa sababu haswa wakati wa mkutano, mashindano au mazoezi ya kila siku kusimama kuna nisaidia pia mwili kuwa na nguvu na akili kuwa makini zaidi. Pili kusimama kunahusiana na heshima katika tamaduni nyingi kusimama wakati mtu anapokuwa kuzungumza ni ishara ya heshima na kudhamini msemo wake. Hii inanifundisha kuwa na heshima kwa watu wengine na kujenga uhusiano mzuri katika jamii. Kwa mfano, kusimama wakati wakupokea wageni, walimu au viongozi ni ishara ya utu na heshima. Tatu, kupenda kusimama pia ni ishara ya kuwa na msimamo katika maamuzi na maisha. Wakati ninasimama, ninahisi ninaweza kushikilia maadili yangu na msimamo wangu. Hii inanifunisha kuwa jasiri, kudumu kwenye misingi yangu na kutokubali kuathiriwa kwa urahisi. Nne, kusimama kunanisaidia kuonyesha msimamo wa kweli mbele ya wengine. Watu wanaponiona ninasimama kwa sababu fulani wanapata picha ya kuwa mimi ni mtu mwenye heshima na mwenye nguvu ya kudumu mwenye maamuzi. Hii ni muhimu sana katika kazi, shule na maisha ya kila siku. Hata hivyo, kusimama kunahitaji nidhamu. Si lazima kila wakati nisimame bila sababu. Ni muhimu kuchagua wakati sahihi ambapo ninafanya hichi kitendo cha kusimama. Sio tu kawaida. Kwa kumaliza, kupenda kusimama au kusimamiwa ni zaidi ya kitendo cha mwili. Ni ishara ya heshima utu na msimamo wa maisha. Wakati ninapochagua kusimama kwa heshima na nidhamu nahisi nguvu, mchangamfu nakuwa na udhabiti katika maamuzi yangu na maisha yangu ya kila siku.

Kila moja wetu anapaswa kuzingatia, jinsi tunavyotunza mazingira yetu. Moja ya njia rahisi lakini muhimu ni kugawanya taka zetu. Taka ni sehemu ya maisha ya kila siku. Lakini kama hazithubutiwi vyema, zinaweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na matatizo ya kiafya. Kwanza, kugawanya taka kunasaidia kulinda mazingira. Kwa mfano, taka zinaweza kurejelewa kama plastiki, chupa za kioo, karatasi au metali. Zinaweza kutumika tena baada ya kuishia kwenye mitaro au mito. Hii hupunguza uchafuzi wa mazingira na kusaidia kuhifadhi rasilimali za asili. Pili, kugawanya taka kunasaidia usafi na afya. Tunapogawanya taka tunahakikisha kuwa zinahitaji uangalizi maalum kama za chakula au kemikali, hazichanganyiki na zile zinazoweza kurejelewa. Hii inapunguza hatari ya magonjwa, harufu mbaya na madudu wanaosababisha matatizo ya kiafya. Tatu, kugawanya taka kunaleta nidhamu katika maisha yetu ya kila siku. Inatufundisha kuwa makini, kupanga jambo mzuri na kuzingatia matokeo ya kitendo chetu kwa jamii. Kwa mfano, familia inayogawa taka inaonyesha kuwa kila mmoja anashiriki kuwa mwajibikaji katika mazingira. Zaidi ya hayo, kugawa taka kunasaidia kuunga mkono uchumi wa kijamii. Taka zinaweza kurejelewa, zinakusanywa, kusafirishwa na kutumika tena katika viwanda mbali mbali. Hii inasaidia watu kupata ajira na kuanzisha biashara ndogo ndogo za kuchota taka. Hata hivyo, kugawanya taka kunahitaji nidhamu na utayari. Ni lazima tuwe makini kila mara kwanza na nyumbani na kuhakikisha kuwa familia marafiki na jirani wanashirikiana. Hatua ndogo kama hii inaweza kuwa na athari kubwa kwa mazingira na jamii kwa ujumla. Kwa kumalizia, kugawanya taka zetu si kazi kubwa. Lakini ni jambo muhimu sana. Ni njia rahisi ya kulinda afya yetu kuhifadhi rasilimali za asili za kuonyesha uwajibikaji kwa jamii. Ikiwa kila mmoja wetu atachukua hatua ndogo za kugawanya taka, tunaweza kuunda mazingira safi yenye afya na yenye furaha kwa vizazi vya kisasa na vya baadaye.

Kila kampuni inayoendesha shughuli zake vizuri inapaswa kuwa na sera dhabiti zinazolinda maslahi ya wafanyikazi wake. Wateja na kampuni yenyewe. Sera ni mwongozo au kanuni zinazowekwa ili kuhakikisha kuwa mtu anafanya kazi kwa heshima, kwa uwajibikaji na kwa kufuata malengo ya kampuni. Kwa ubinafsi, ninaamini kuwa sera muhimu zaidi katika kampuni ni ile inayohakikisha heshima na usalama kazini. Sera hii inasaidia kuunda mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mfanyakazi anahisi huru kushiriki bila hofu ya dhuluma, ukosefu wa haki au unyanyasaji. Kwa mfano, sera ya heshima kazini inahakikisha kila mtu anashirikiana kwa usawa na kuzingatia tofauti za kila mmoja. Pili, ninaona sera zinazohusiana na maadili na uwazi. Ni muhimu sana. Kampuni inayoweka maadili kama uaminifu, uwajibkaji na uwazi, inasaidia wafanyikazi kuelewa matarajio ya kufanya kazi kwa uwazi. Hii hupunguza mzozo, kutoelewana na kuchangia utendaji bora kwa kila mmoja. Tatu, sera za usalama wa afya ya kazi pia ni muhimu. Kampuni inayotoa mwongozo kwa usalama wa wafanyikazi wake. Inahakikisha kila mmoja anafanya kazi bila hatari kubwa ya ajali. Hii ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili ya wafanyikazi. Inahakikisha kazi inaendelea bila usumbufu. Zaidi ya hayo, sera ya mafunzo na maendeleo ni muhimu kwa kila kampuni inayowezesha wafanyikazi kupata mafunzo mapya na kuboresha ujuzi wao inachangia maendeleo ya muda mrefu. Mafunzo haya yanasaidia wafanyikazi kuwa bora, kuongeza ubunifu na kuhakikisha malengo ya kampuni kwa ufanisi. Kwa kumalizia, sera ya kampuni ni mwongozo muhimu inayosaidia kulinda heshima na afya ya maendeleo ya wafanyikazi. Kampuni yenye sera nzuri inajenga mazingira ya kazi yenye furaha, tija na heshima na kwa hivyo kuhakikisha mafanikio kwa wote walioko ndani ya kampuni hiyo. Kwa hivyo ni muhimu kwa kila mfanyakazi na kila kampuni kuthamini na kufuata samahani, kufuata sera hizo kwa moyo wote.

Kila mtu anakumbukumbu za utotoni ambazo azisauliki. Kati ya yote, kuna zile ambazo zinabaki maalumu kwenye moyo na akili. Kwa sababu, zilijumuisha furaha, michezo, safari au sherea ambazo ziliathiri maisha yangu kwa namna fulani. Mimi binafsi, kumbukumbu ambayo ninaipenda zaidi ni hile nilikuwa nikienda kwenye sherea ya refiki yangu ya kuzaliwa. Nilikuwa na marafiki wangu utotoni tulicheza, kucheka na kushirikiana bila kikomo. Sherehe hiyo ilikuwa maalum kwa sababu siku hiyo tulipata furaha, bali pia tulijifunza kushirikiana na kushirikiana na zawadi na kuhusu mshikamano wa kirafiki. Kumbu kumbu nyingine, nzuri ni ile ya michezo tuliocheza shuleni au nyumbani. Tunaweza kucheza mpira, kofia zarangi au michezo ya jadi ya kijamii. Michezo ilikuwa ya kucheka, ushindani na kirafiki. Na furahi sio na kifani. Nilikuwa wakati huo, huo ulikuwa ni wakati wakipeke, kwa sababu tulijenga urafiki na kujifunza mambo mapia kwa njia burudani. Zaidi ya hayo, kumbukumbu za safari za kifamilia, zimeniachia alama ya furaha, nilikuwa nikishirikiana na ndugu zangu, kufurahia mandari na kujifunza mambo mapia. Izi safari zili sababisha isia za usalama, furaha na mshikamano wa familia. Zili sababisha kumbukumu za kudumu ambazo zili nifanya nikikumbuka isia hizo. Kila nikikumbuka kumbukumbu hizi nina isi furaha, mshikamano, mara nyingine ukimia, mara furaha. Nikikumbuka michezo na rafikizi wangu na shukuru jinsi tulivyocheka bila uogopa, jinsi tulivyo shirikiana bila kizuizi na jinsi tulivokuwa kwa uhuru kuwa watoto wakueli. Isi ya izi na nifanya nikijua kuwa maisha ututoni ni maisha kipekee na hayana mbadala. Kwa kumalizia, kumbukumbu utotoni ni azine ya dhamani siopimika. Michezo, safari, shere na marafiki waliokuwa pamoja nami vimeniachi ya isia ya furaha, mshikamano na upendo wa maisha. Kila nikikumbuka na shukuru kwa zile za utotoni ambazo zimenifundisha furaha, mshikamano na dhamani ya maisha.

Kupika ni moja ya shugli muhimu katika maisha ya kila siku. Ni sanaa, ujuzi, na wakati mwingine burudani inayoweza kuunganisha familia, marafiki na watu wanaopenda chakula vizuri. Kwa binafsi, mimi napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha, kuna nisaidia kuunda chakula chenye latha na kunifundisha nidhamu na uvumbuzi. Kwanza, napenda kupika kwa sababu ni njia ya kuonyesha ubunifu wangu. Nikipika naweza kujaribu latha tofauti mchanganyiko wa viungo au mbinu mpya za kupika. Kupitia hilo napata furaha kubwa ni kipoa chakula kinachonipendeza latha na jicho. Ni kama sanaa, lakini baada ya rangi na latha ni harufu. Pili kupika kunanisaidia kujenga uhusiano na familia na marafiki. Wakati nikipika chakula kizuri na kushirikiana na wengine ni wakati wa kufurahia na mshikamano. Wakati mwingine, chakula ninachopika kwa sababu ya marafiki kuja pamoja, kuzungumza na kusherehekea. Hii inaboresha urafiki na mshikamano wa kifamilia. Tatu, kupika kunanifundisha nidhamu na uvumilivu. Si rahisi wakati kupika chakula kikamilifu. Inahitaji kupanga muda, kuzingatia hatua na kuwa makini ili chakula kiwe safi na kitamu. Kila mafanikio katika jikoni hunisaidia kujenga ujuzi uvumulivu na kujitegemea zaidi ya hayo kupika kunanisaidia kujua lishe na afya. Kwa kuwa ninaandaa chakula changu mwenyewe, ninaweza kuchagua viungo vya kupika mwenyewe, zilizo na lishe bora. Hii inanisaidia kuwa na nguvu, mchangamfu na afya njema kwa kazi na masomo. Kwa kumalizia, napenda kupika kwa sababu ni burudani ni sanaa na ni njia ya kujifunza ujuzi umuhimu wa maisha. Kupika kunanipa furaha, kunajenga uhusiano na wengine, kuna nifundisha nidhamu na kunisaidia kuwa na afya njema. Kwa hiyo, kupika sii kazi tu ya jikoni. Bali ni sehemu ya maisha yangu, ninayopenda na kuienzi sana.

Michezo ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Kwa mtu yeyote, michezo hutoa furaha, afya, burudani na mshikamano, kati ya marafiki na familia. Mimi binafsi napenda michezo. Siyo tu kucheza, bali kutazama michezo mbali mbali. Kwa sababu, kila mchezo una njia yake ya kufundisha na kuelimisha. Kwanza, napenda kucheza kandanda. Kandanda ni mchezo unanifurahisha sana. Kwa sababu, hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kunifundisha kushirikiana na wenzangu, kuonyesha nidhamu na uvumilivu. Kila mara ninapocheza kandanda nahisi mchangamufu na mwenye furaha na mara nyingi baada ya mchezo nahisi uchovu na mwenye furaha zaidi si tu wa mwili bali uchovu wa furaha. Napenda pia kutazama michezo, napenda kutazama kandanda, mpira wa kikapu na mchezo mingine ya timu. Kutazama mchezo kuna nifundisha mbinu mikakati na jinsi ya wachezaji wanavyo shirikiana ili kufanikisha ushindi. Ni burudani yenye mshikamano na wakati mwingine kunanitia hamasa ya kushiriki michezo hiyo yenyewe. Zaidi ya hayo, michezo inanifundisha maadili ya maisha. Kucheza au kutazama michezo kuna nifundisha kushirikiana, kueshimu sheria, kushinda kwa heshima na kukubali kushindwa. Hii ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Si tu kwenye michezo, bali pia katika shule kazini au katika jami ujumla. Michezo pia unisaidia kupumzika na kufurahia muda. Wakati nikipata muda wa michezo, kucheza au kutazama michezo kunanipa nafasi ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kuwa na furaha. Hii inanisaidia akili na mwili wangu kwa makini na mchangamfu kwa shughuli nyingine za maisha. Kwa kumalizia, michezo ni sihemu muhimu ya maisha. Napenda kucheza kandanda na pia napenda kutazama michezo mbalimbali. Kwa sababu, kila michezo hunipa furaha, mafunzo na mshikamano. Michezo sio tu burudani ni darasa la furaha. Kufurahia na kuwa mchanga mfu maishani.

Kuanzisha biyashara yako mwenyewe ni wazo ambalo watu wengi ufikiria anga lau maramoja maisha ni mwao. Mimi binafsi nimewai kufikiria kwaanzisha biyashara yangu kwa sababu biyashara unipa nafasi ya kujitegemea, kutumo ubunifu wangu na kutumia ndoto zangu. Kwanza wazo la kuanzisha biyashara linanivutia kwa sababu ya uhuru wa kufanya maamuzi. Kua na biyashara yangu mwenyewe, kuna maanisha ninaweza kupanga muda wangu, kuchagua aina ya uduma au bidhaa ninazozitaka na kueka malingo yangu mwenyewe. Uruhu, unipa mutisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pili, kuanzisha biashara kuna nipa nafasi ya kutumia ujuzi na vipaji ni livyonaveo. Kila mtu anakitu anachokifanya vizuri na biyashara unipa nafasi ya kutumia ili kujipatia kipato. Kwa mfanu, mtu anaweza kuanzisha biyashara ya chakula, biyashara ya mitandaoni au huduma fulani kulingana na ujuzi wake. Hata hivyo, ninafahamu kuwa kuanzisha biyashara kuna changamoto zake. Inaitaji mtaaji, nidhamu, uvumulivu na uwezo wa kukubaliana na changamoto. Si kila siku biashara huleta faida na wakati mungine mtu ukutana na asara au vikuazo. Lakini changamoto hizi unifundisha uvumilivu na kunisaidia kuwa kia kili na kibiashara. Zaidi ya hayo, kuanzisha biashara unisaidia kuchangia katika jamii. Biashara inaweza kutoa ajira kwa wengine, kutoa huduma muhimu na kusaidia kukuza uchumi wa eneo usika. Hili unifanya nione biashara sio kwa faida tu bali pia kwa kuleta njia mabadiliko katika jamii. Kwa kumaliza nimewai kufikiria kuanzisha biyashara yangu kwa sababu inanipa matumaini ya kujitegemea, kukua na vipajivi yangu na kujenga maisha yangu ya baadae. Ingawa kuna changamoto naamini kuna mipango mizuri na nidhamu na juhudi za kuanzisha biashara na atua muimu kuelekea kwa mafanikio ya mtu binafsi kuanzisha biyashara yake.

Afya ya mwili ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi maishani mwetu. Ili kuwa na mwili wenye nguvu, afya njema na akili changamfu ni lazima tufanye mazoezi ya mwili. Mara kama kadhaa. Binafsi, mimi hujikuta katika kufanya mazoezi ili kuboresha afya yangu na kuimarisha ujuzi wangu wa michezo ninayoipenda. Kwanza, mimi hujaribu kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa wiki. Kwa huu muda, napenda michezo kama kandanda, inanisaidia kufanya mwili wangu kuwa imara, kuimarisha nguvu za miguu, za mikono na akili. Pia kufanya mazoezi mara tatu kwa wiki, hunisaidia kufanya mpangilio mzuri bila kuchanganyikiwa. Ninapendelea kufanya mazoezi ya asubuhi wakati wa asubuhi mwili bado haujasahaulika na mambo nyingi na kufanya mazoezi hufanya mwili kuwa mchangamfu siku mzima. Baada ya mazoezi nahisi furaha, nguvu na mchangamfu ambao huniwezesha kushughulikia majukumu yangu kwa urahisi. Mazoezi siyo tu ya afya ya mwili bali pia nafasi ya kupumzika kisaikolojia. Wakati napokuwa nikicheza au kufanya mazoezi, napata nafasi ya kuondoa msongo wa mawazo, kufurahia muda wangu binafsi, kujitahidi kuimarisha mwili na akili pamoja. Zaidi ya hayo, kufanya mazoezi hufundisha nidhamu na uvumulivu. Ni lazima nitimize ratiba ya mazoezi, nisichelewe na kuruhusu uchovu kunizuia. Kumalizia, mimi hujikuta katika kufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki. Hasa asubuhi kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema, mchangamfu na kuwa na akili safi. Mazoezi siyo tu sababu ya mwili, bali pia ni njia ya kujenga maisha na kufanya furaha na nidhamu na nguvu. Kila mtu anapaswa kuzingatia mazoezi ya mwili ili kufurahia maisha yake na afya yake.

Katika dunia ya leo ya kidigitali, usalama wa mitandao ni jambo muhimu sana. Kila mtu anapaswa kulinda taarifa zake binafsi, akaunti na nyaraka muhimu. Njia mojawapo ya kulinda hizi taarifa ni, kwa kueka nenosiri salama. Mimi binafsi nimejifunza kuwa nenosiri bora, sio tu linashika akaunti, bali pia linaweka hofu mbali kwa watu wasio sahihi. Kwanza, nenosiri salama iwe gumu kutabirika. Inamaanisha kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu. Kwa mfano, baada ya kutumia maneno rahisi kama jina lako au tarehe ya kuzaliwa, ni bora kutumia maneno yasio ya kawaida. Yenye mchanganyiko wa kipekee. Hii hufanya kuwa vigumu kwa mtu kukisa au kuvunja nenosiri lako. Nenosiri linapaswa kubadilishwa kila muda fulani. Sio jambo zuri kutumia nenosiri moja kwa miaka mingi. Badilisha angalau miezi tatu, miezi sita, au mara tatu unapogundua akaunti yako inaweza kuwa hatarini. Hii inalinda akaunti zako na taarifa zako binafsi, dhidi ya wadukuzi au wavamizi wa mtandao. Usitumie nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti inapaswa kuwa na nenosiri lake la kipekee. Hii inahakikisha kwamba, hata kama mtu atavunja akaunti moja, akaunti nyingine hazitafikiwa. Hii hatua muhimu ya usalama ya mtandao zaidi ya hayo tumia programu au meneja wa nenosiri ili kuhifadhi na kuunda nenosiri salama. Meneja wa nenosiri husaidia kubadilisha nenosiri kwa uraisi, kuhifadhi salama na kuzuia kusahau. Hii ni njia rahisi na salama ya kuhakikisha nenosiri zako ziko salama kwa msongo wa mawazo. Ata hivyo, kumbuka kuwa usalama wa mtandao si tu nenosiri. Ni pamoja na kuwa makini na barua pepe za udanganyifu, tovuti zisizo salama na kushiriki taarifa binafsi kwa uangalifu. Kwa pamoja, atua hizi husaidia kulinda taarifa zako binafsi na kuwa salama mitandaoni. Kwa kumaliza, kueka ninosiri salama ni atua muhimu ya kulinda akauti zako. Ni faragha yako na kutumia mchanganyiko wa herufi na namba na kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Kwa hivyo mimi hutumia nenosiri tofauti na akauti tofauti na kuwa makini mitandaoni. Naweza kuhakikisha kuwa taarifa zangu ziko salama. Usalama wa mitandao ni jukumu la kila mmoja wetu. Kila mtu ana hatua ya kulinda usalama wake na kuwa na nenosiri isio tabirika.

Kuenda madukani ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kila mtu ana wakati anaopenda kuenda kufanya manunuzi kulingana na ratiba, hali ya hewa na shuguli zake. Mimi binafsi, ninapenda kuenda madukani wakati ambapo unanipa utulivu na nafasi ya kufanya maamuzi kwa umakini. Napendelea kuenda madukani asubui. Asubuhi huwa kuna utulivu kwa sababu watu wengi bado hawajaanza shuguli zao. Hii hunipa nafasi ya kutembea madukani bila msongamano mkubwa, kuchagua bidhaa kwa umakini na kuepuka misururu mirefu ya kusuburi kulipa. Pia asubui unifanya nijisikie mchangamufu na tayari kufanya shugli nyingine baada ya manunuzi. Kuenda madukani asubui unisaidia kupanga siku yangu vizuri baada ya kununua maitaji mapema ninaweza kuendelea na kazi yangu au majukumu mengine bila wasiwasi wa kurudi dukani tena. Hii unisaidia kutumia muda wangu au ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Ata hivyo, wakati mwingi napenda kuenda madukani jioni. Asa kama ni usiku imekua na shugli ni nyingi. Jioni hunipa nafasi ya kupumzika kidogo, kutembea na kufanya manunuzi taratibu. Pia wakati mzuri wa kununua bidha, zilizokaribu kuisha au kupata punguzo katika baadhi ya maduka. Zaidi ya hayo, napenda kuenda madukani katikati ya wiki, baada ya weekendi. Wikendi huwa na watu wengi sana. Jambo ambalo linaweza kusababisha uchovu na kupoteza muda. Katikati ya wiki, maduka huwa tulivu na huduma huwa ya haraka. Kwa kumalizia, napenda kuenda madukani asubuhi wakati kuna utulivu asa wakati katikati ya wiki. Hii hunipa nafasi ya kufanya manunuzi kwa amani, kupanga siku vizuri, kutumia muda wangu kwa ufanisi, kwangu mimi kuchagua wakati sahihi wa kuenda madukani manunuzi yawe raisi, yawe ya haraka na yawe ya furaha bila makasiriko.

Maisha ni darasa lisilo na mwisho. Kila siku tunakabiliana na changamoto, furaha na maamuzi tunajifunza hekima mpya. Hekima tunajifunza si otu kwa maneno bali kwa kupitia uzoefu wa kila siku. Hekima muhimu ambayo nimejifunza ni kuwa mvumilivu. Maisha si kila wakati raisi. Kuna changamoto zinazotokea bila kutarajiwa. Na mara nyingine tunakutana na watu au hali zisizo za kawaida. Uvumilivu unifundisha kuwa na amani ya ndani, kushugulikia matatizo kwa busara na kutafuta sulisho badala kuchukua hatuwa za asira au haraka. Nimejifuza hekima ya kushirikiana na wengine. Hakuna mtu anafanikisha kitu pekeake. Kushirikiana kuna usisha kushirikiana mawazo, kazi, hisia na kufanya kazi kwa pamoja. Matatezo huwa madogo na mafanikio ufika kwa uraisi zaidi. Hekima menisaidia sana katika shule, katika kazi na katika maisha ya kila siku. Nimejifunza hekima ya kujua dhamani ya muda, wakati nirasilimali usiweza kurejelewa, kujua kuthamini muda, kuna nifundisha kupanga ratiba, kufanya mambo muhimu kwanza, na kuepuka kupoteza muda kwenye mambo ya sio natija. Hii hekima imenisaidia kuwa na nidhamu na kuwa mchangamufu kwa kila hatu ya maisha yangu. Zaidi ya hayo, nimejifunza shime ya kusamehe na kusahau. Kila mtu anafanya makosa na kushikilia asira au chuki kuna sababisha uzuni na msungo wa mawazo, kusamehe kuna fundisha kuwa na amani, kuendelea mbele na kujenga usiano mzuri na wengine. Kwa kumalizia, hekima niliojifunza maishani ni nyingi na zinasaidia kuwa mtu bora, mchangamfu na mwenye akili. Kujifunza uvumilivu, kushirikiana, kutamini muda na kusamee baadhi ya ekima. Ambazo ufanya maisha kuwa enye furaha, enye tija na utulivu. Kila siku ni fursa ya kujifunza hekima mpia na kila hekima unifanya kuwa na maisha angu kuwa mabora zaidi.

Katika zama hizi za kidigitali, vifaa kama simu, kompyuta ndogo au tableti vimekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Kila kifaa kinahitaji chaji ya kutosha ili kuendelea kufanya kazi kufanisi. Mimi binafsi, hujikita kuwakikisha kifaa changu kinachajiwa ipasavyo kila siku. Ili kuepuka matatizo ya kutoweza kufanya kazi au kushirikiana na wenzangu. Kwanza, mimi huhakikisha kuchaji kifaa changu mara moja asubuhi. Hii ni wakati wa kuamka na kwanza siku. Nikiwa na betri ya kutosha, ninaweza kutumia kifaa changu bila wasiwasi kwa kazi, shule au gurudani. Kuchaji kifaa asubuhi, kunanisaidia kuwa mchangamfu na tayari kushughulikia majukumu ya siku mzima. Mara nyingine, mimi napenda kuchaji mchana. Hasa, ikiwa nilitumia kifaa changu asubuhi, hii ni njia ya kuhakikisha kuwa betri imejaa na ninapata uwakika wa kutumia kifaa bila kupoteza muda au kuingiza msongo wa mawazo wa kutafuta chaja. Kuchaji kifaa kwa uwiano, kunanisaidia kudumisha afya ya betri. Betri iliyochajiwa mara nyingi sana, hupunguza sana mara mingi sana, inaweza kudhoofika haraka. Kwa hivyo, ninahitaji kuzingatia muda sahihi wa kuchaji. Kuepuka kutumia kifaa wakati wa kuchajiwa kwa muda mrefu na kuhakikisha kwamba chaja ni salama. Zaidi ya hayo, kuchaji mara sahihi kunanisaidia kuwa mchangamfu na mwepesi. Kila wakati nikiwa na kifaa changu, chenye chaji kamili, ninaweza kufanya kazi, kushirikia na wenzangu, au kufurahia burudani bila msongo wa mawazo. Kwa kumaliza, mimi hujikuta kuchaji kifaa changu angalau mara moja asubuhi, mara nyingine ni mchana, kulingana na matumizi yangu. Hii, huhakikisha kifaa kipo tayari kwa matumizi, betri imedumishwa kwa uangalifu, na mimi nakuwa mchangamfu kwa shughuli zangu zote. Katika zama za kidigitali, kuhakikisha kifaa chako kina chaji ya kutosha ni hekima ya siku.

Maenzi za kidijitali, simu ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Kila mtu ana mtazamo wake kuhusu mfumo wa simu, anaoupendelea. Kwa sababu, mfumo unaathiri urahisi wa matumizi, burudani au ufanisi wa kazi. Mimi binafsi, ninapenda simu yenye mfumo unaoridhisha maisha yangu na kunipa uhuru wa kutumia teknolojia ipasavyo. Kwanza, napenda mfumo wa Android. Kwa sababu mfumo huu ni rahisi kutumia una uwezo mkubwa wa kubadilisha vipengele vyake kulingana na mahitaji yangu. Ninaweza kushikanisha programu tofauti kubadilisha mpangilio na kutumia kifaa kwa njia inayofaa. Hii hufanya kazi na burudani na mawasiliano kwa urahisi na yenye furaha. Napenda mfumo ambao unanisaidia kwa usalama wa taarifa zangu. Mfumo mzuri wa simu unahitaji kuwa na njia ya kulinda nyaraka, picha, taarifa na taarifa za kibinafsi. Napenda mfumo unaotoa usalama. Upya wa mfumo na kinga dhidi ya programu hatari. Inanipa amani ya akili wakati nikiendesha shughuli zangu za kila siku. Napenda mfumo ambao, unaendana na vifaa vingine. Kwa mfano, simu yangu inaweza kushirikiana na kompyuta ndogo, tableti au smart TV. Hii inarahisisha kazi zangu, burudani na kushirikiana na wenzangu bila kizuizi. Mfumo mzuri wa kufanya maisha ya kidijitali kuwa ya urahisi, mshikamano na burudani. Zaidi ya hayo napenda mfumo ambao unasaidia mawasiliano ya haraka na rahisi. Kupitia mfumo mzuri ninaweza kutumia barua pepe, mitandao ya kijamii, simu au ujumbe wa papo hapo bila shida. Hii hufanya iwe rahisi kuwasiliana na familia, marafiki, wenzangu au shuleni. Kwa kumalizia, mimi napenda mfumo wa simu unaorahisisha maisha yangu. Unatoa usalama, unaendana na vifaa vingine na unawezesha mawasiliano rahisi. Mfumo mzuri wa simu ni sehemu ya kila siku unarahisisha maisha na kunisaidia kuwa mchangamfu makini na mwepesi katika jambo ninalolifanya.

Kicheko ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ni ishara ya furaha, mshikamano na mara nyingine hufanya maisha yetu kuwa ya kipekee. Mimi binafsi, nimegundua kuwa mambo mbalimbali yanaweza kunifanya nicheke na kunifanya nijisikie wa furaha. Kwanza, napenda kucheka napokuwa na marafiki au familia. Wakati marafiki wanacheka pamoja nami, au familia inashirikiana kucheka kwa kicheko wa furaha napata hisia za mshikamano, amani na furaha. Kicheko cha pamoja kinaboresha uhusiano. Kinanifanya nijisikie nipo salama na nipo na furaha. Pili napenda kucheka ninapokuwa nikiona mambo ya kucheka au vichekesho. Hii inaweza kuwa filamu, utani au tukio la ajabu. Lilitokea mahali fulani. Kicheko cha aina hii hunifanya akili yangu ipumzike kuondoa msongo wa mawazo. Kunisaidia kuwa mchangamfu na shughuli zingine. Tatu, napenda kucheka ninaposhughulika na matukio ya furaha na mafanikio. Kwa mfano, kuhakikisha jambo ambalo nilikuwa na wasiwasi kuliweza kufanikishwa, kunifanya nicheke, kunifanya niwe na shukrani. Hii hunifanya kuwa na kicheko tu si utani, bali pia ishara ya kufurahi na shukrani. Zaidi ya hayo, kucheka hunifundisha maadili ya maisha, kicheko huongeza afya ya akili, huondoa msongo wa mawazo na kunifanya kuwa na maisha ya rahisi. Hata katika changamoto, kucheka huwa kunafanya mtu aone upande mzuri wa maisha, kushirikiana na wengine na kuendelea na kuwa na moyo wa furaha. Kwa kumalizia, mambo yanayofanya nicheke ni pamoja na kucheka na rafiki na familia, kuona vichekesho au mambo ya ajabu, kushirikiana, mafanikio au na furaha. Kicheko sio tu burudani, bali pia ni kuimarisha moyo na akili na pia uhusiano na watu wengine. Kwa hivyo, nikicheka, sijali ni wapi au lini. Najua ni maisha bora na furaha ipo karibu kila wakati.

Picha, ni njia moja wapo ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Kupitia picha, tunaweza kukumbuka matukio, watu, na hisia tulizo pita katika nyakati tufauti. Mimi binafsi, napiga picha kulingana na hali muhimu wa tukio linalotokea. Kwanza, napiga picha mara kadhaa kwa wiki. Hasa, tunapokutana na tukio maalumu au la kufurahisha. Hili linaweza kuwa safari, sherehe au wakati muhimu nilioutumia kwa familia au marafiki. Picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu ambazo ningependa kuzirejelea baadae. Napiga picha ninapokutana na mandhari nzuri. Au kitu kinachonivutia inaweza kuwa machweo au jua, anga lenye nyota au mazingira ya asili. Wakati kama huu, nahisi kuna umuhimu wa kuhifadhi uzuri huo kwa picha ili kukumbuka na ata kushirikisha na wengine. Tatu, napiga picha kwa madhumuni na kumbukumbu za taarifa. Kwa mfano, ninaweza kupiga picha ya haraka, muhimu, mahala ninapotembelea au vitu ninavyotaka kukumbuka baadae. Hii inanisaidia kupanga mambo yangu na kuepuka kusahau taarifa muhimu. Zaidi ya hayo, napiga picha na kwa furaha na burudani. Wakati mwingine, napiga picha kwa sababu nafurahia kupiga picha, kujaribu pembi tofauti au kujaribu kamera ya simu yangu. Hii hunipa furaha na kunifanya nijisikie mchangamfu. Kwa kumaliza, kupiga picha kunalingana na tukio na umuhimu wake. Mara kadhaa kwa wiki au kila napokutana na jambo maalumu, kupiga picha kuna nisaidia kuhifadhi kumbukumbu, kufurahia maisha na kushiriki kifuraha na wengine. Kwangu mimi, picha si taswira tu, bali kumbukumbu la hisia na nyakati ya maisha yangu.

Katika dunia ya sasa, kazi na timu ya mbali imekuwa jambo la kawaida kutokana na maendelo ya teknolojia. Ingawa hatuko mahali pamoja kimwili, bado inawezekana kufanya kazi kwa ufanisi endapo tutatumia mbinu sahihi. Mimi binafsi, ninanjia mbali mbali ninazozitumia kuhakikisha, kazi na timu ya mbali inafanikiwa. Kwanza, ninazingatia mawasiliano ya wazi ya mara kwa mara. Ninatumia zana za wa mawasiliano kama barua pepe, ujumbe mfupi na mkutano ya mitandaoni ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Mawasiliano mazuri huzuia mchanganyiko na kuimarisha ushirikiano ndani ya timu. Pili ninapenda kupanga kazi na kuweka malengo wazi. Kila mwanachama wa timu anapojua nini anatarajiwa kufanya na muda wa kukamilisha kazi huwa rahisi na yenye tija. Ratiba ya mjengo husaidia timu kufanya kazi kwa nidhamu hata kukiwa mbali Tatu, ninathamini imani na uwajibikaji kufanya kazi na timu ya mbali inahitaji kuaminiana Kila mtu anapaswa kuwajibika kwa kazi yake bila kusimamiwa kwa karibu imani hujenga mazingira mazuri ya kazi na kuongeza morali ya timu Zaidi ya hayo inahakikisha kuwa kuna ushirikiano na kuheshimiana Ninaheshimu mawazo ya mwenzangu, ninasikiliza michango yao na kushirikiana kutatua changamoto zinazo jitokeza. Hii huimarisha mshikamano hata kama hatuko sehemu moja. Mwisho, ninahakikisha ninadumisha nidhamu binafsi na usawazishaji wa kazi na maisha. Kufanya kazi kwa mbali kuna hitaji mtu ajipange vizuri. Ili kutenganisha muda na kazi kwa mapumziko. Hii hunisaidia kuwa na ufanisi kazini na pia kudumisha afya ya akili. Kwa kumalizia, ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia mawasiliano bora, upangaji mzuri wa kazi, uwajibikaji, ushirikiano na nidhamu binafsi. Kwa kufanya hivyo, timu mbali inaweza kufanya kazi kwa mafanikio makubwa kama timu inavofanya mahali pamoja.

Ushirikiano ni nguzo muhimu katika mafanikio ya timu yoyote. Bila ushirikiano, hata timu yenyewe, yenye watu wenye vipaji vikubwa inaweza kushindwa kufikia malengo yake. Kwa hiyo, ni muhimu kujua jinsi ya kuhimiza ushirikiano ili kila mwanachama ajisikie kudhaminiwa na kushiriki kikamilifu. Kwanza, ninahimiza ushirikiano kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Ninahakikisha kuwa kila mtu anapata nafasi ya kueleza mawazo yake bila hofu ya kubezwa. Mawasiliano ya wazi, hujenga uaminifu na kuongeza mshikamano ndani ya timu. Pili, ninahakikisha kuwa kila mwanachama anaelewa lengo lake la pamoja, timu inapokuwa na dira na malengo yayoeleweka. Wanachama hujiona kama sehemu ya safari moja. Hii huongeza motisha na kuwafanya watu washirikiane baada ya kufanya kazi kifahavyo. Tatu, ninadhamini na kutambua mchango wa kila mtu. Ninapoheshimu juhudi na mafanikio ya mwanachama wa timu, hufanya wajisikie kudhaminiwa. Kutambua mchango huongeza morali na kuhamasisha watu kushirikiana zaidi. Zaidi ya hayo, ninahimiza kushirikiana na watu kutatua matatizo. Changamoto zinapotokea, ninahusisha wanachama wote katika kutafuta suluhisho. Hii hujenga umoja, huongeza ubunifu na kufanya watu wajisikie kuwa sehemu ya timu. Mwisho, ninakuza utamaduni wa kuheshimiana na kusaidiana. Ninahakikisha kuwa kuna heshima kati ya mwanachama wa timu, bila kujali tofauti zao. Utamaduni huu huimarisha mshikamano na huleta mazingira ya kazi. Kwa kumaliza, ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi, malengo ya pamoja, kutambua mchango wa kila mtu, kushirikiana kutatua matatizo, kuheshimiana, ushirikiano huu hufanya timu kuwa imara, yenye motisha na yenye uwezo wakufikia malengo yake.

Historia ni hazina ya maarifa na ekima inayotusaidia kuelewa tulikotoka, tulipo na tunapoelekea. Mimi binafsi napenda kujifunza historia kwa sababu kunipa uelewa mpano wa maisha na kunisaidia kufanya maamuzi bora kwa siku za usodi, kwanza. Napenda kujifunza historia kwa sababu unisaidia kuelewa asili ya jamii na utamaduni wetu. Kupitia historia, tunajifunza mila, desturi na maadili ya watu walio tutangulia. Uwelewa huu unisaidia kuthamini utamaduni wangu na kueshimu wengine pili. Historia unifundisha mafunzo muhimu ya maisha. Tunapujifunza mafanikio na makosa za zamani. Tunapata hekima ya kuepuka makosa yale yale na kuiga mambo mazuri ya liofanywa. Historia unifanya nione kuwa chagamoto za leo si mpya, bali nisemu ya mzunguko wa maisha tatu. Napenda historia kwa sababu unisaidia kukuza fikra na mtazamo mpana. Kujifunza historia unifanya nifikirie kwa kina, kuuliza maswali na kuelewa sababu znazosababisha matukio fulani kutokea. Hiu unisaidia kuwa mtu anafikiri kwa makini na kwa busara. Zaidi ya hayo, historia unisaidia kuimarisha utambulisho wangu. Kujua istoria ya taifa au jamii, unifanya nijue nilikotoka na kunipa mutishia kuchangia maendeleo ya sasa na ya badai. Kwa kumalizia, napenda kujifunza istoria kwa sababu hunipa maarifa, hekima na muheleko wa maisha. Historia si hadithi za zamani tu, bali ni mwongozo unaposedia kujenga maisha, bora leo na keshu. Kwa kujifunza historia, tunajifunza sisi ni nani na tunapaswa kua nani.

Kila mtu ana ndoto kubwa inayompa mwelekeo na motisha katika maisha. Ndoto ni kama mwanga unaotuongoza katika safari ya maisha. Hata pale tutapokutana na changamoto. Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana, mafanikio na mchango chanya katika jamii kwanza. Ndoto yangu ni kufanikiwa katika taaluma yangu natamani kuwa mtu mwenye ujuzi na mchango mkubwa katika kazi ninayoifanya. Mafanikio ya kitaaluma yatanisaidia kujitegemea, kusaidia familia yangu na kuwa mfano mzuri kwa wengine wanaonizunguka. Pili. Ndoto yangu kuwa ni kuwa mtu mwenye maendeleo binafsi na ya kiakili. Natamani kuendelea kujifunza, kukuza vipaji vyangu na kuwa mtu mwenye hekima na busara. Ninaamini kuwa kujifunza hakumaliziki na kila siku nina fursa ya kukua. Tatu, ndoto yangu ni kusaidia na kuinua wengine. Natamani kutumia mafanikio yangu kusaidia jamii, kuhamasisha vijana na kuchangia maendeleo ya kijamii. Ndoto hii hunipa sababu ya kufanya kazi na kuwa mtu wa uadilifu Zaidi ya hayo, ndoto yangu ni kuwa na maisha yenye usawa na furaha. Natamani kuwa na afya njema, mahusiano mazuri na familia na rafiki. Na amani ya moyo, mafanikio ya kweli kwangu si mali pekee bali pia furaha na amani ya ndani. Kwa kumalizia, ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa, kukua, kusaidia wengine na kuishi maisha yenye maana. Ingawa safari ya kutimiza ndoto si rahisi, ninaamini kuwa juhudi, subira na imani, ndoto yangu inaweza kuwa kweli. Ndoto, utuonyesha tunakotaka kuenda. Na hatua ndogo ndogo, hutufikisha huko.

Msongo wakazi ni hali inayoweza kumpata mtu yeyote. Hasa katika mazingira ya kazi, yenye majukumu mengi na muda mdogo. Ni jambo la kawaida, lakini ni muhimu kujua jinsi ya kukabiliana nalo, ili kulinda afya ya akili na kuendelea na kuwa na ufanisi kazini kwanza. Ninapokumbwa na msongo wa kazi, huanza kwa kupumua kwa utulivu na kujipa muda mfupi wa kupumzika. Kupumua kwa kina, hunisaidia kutuliza mawazo na kupunguza msongo. Hata mapumziko mafupi hunifanya nirudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Pili, ninapanga upya vipau mbele vyangu vya kazi. Huangalia kazi zilizo muhimu zaidi na kuzipanga kulingana na muda uliopo. Kupanga hunisaidia kuepuka kuchanganikiwa na kunifanya nione kazi moja baada ya nyingine baada ya zote kwa wakati mmoja. Tatu, ninapenda kuomba msaada au kushirikiana na wenzangu. Ninapohisi mzigo ni mkubwa, siogopi kwasiliana na timu au msimamizi, ushirikiano hupunguza msongu wa kuleta suluhisho, bora zaidi. Zaidi ya hayo, ninaakikisha ninatunza afyangu ya mwili na ya akili, nafanya mazoezi mepesi, na kunywa maji ya kutosha, ninahitaji kupata usingizi wa kutosha, afya njema, hunisaidia kukabiliana na msongo kwa ufanisi. Mwisho, ninajikumbusha lengo na sababu ya kufanya kazi ni nayofanya. Kumbuka malengo yangu hunipa motisha na kunisaidia kuona changamoto kama sehemu ya safari ya mafanikio. Sio kikwazo cha kudumu, kwa kumalizia, wakati wa msongo wa kazi, nina pumzika, napanga vipaumbele, nina shirikisha wengine, natunza afyangu na kujikumbusha malengo yangu. Na kufanya hivyo na weza kupunguza msongo wa kazi na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na amani ya akili.

Kompyuta imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku katika dunia ya leo. Utusaidia kufanya kazi kwa haraka, kujifunza na kuwasiliana na wengine. Mimi binafsi natumia kompyuta kwa shuguli mbali mbali, lakini kuna jambo moja ambalo nalitumia kuliko mengine. Kwanza kabisa, natumia kompyuta kwa kazi na masomo, kupitia kompyuta naandika nyaraka, kuandaa ripoti, kupata utafiti mtandaoni na kushiriki mikutano ya mitandao. Computer unifanyishia kazi na unisaidia kuwa na ufanisi zaidi kuliko kutumia njia za jadi. Pili, natumia computer kwa kujifunza kuongea kwa ujuzi. Kupitia mitandao ninaweza kusoma makala, kuangalia video za elimu na kujifunza programu au teknoloji ya mpya. Hii unisaidia kukua kielimu, kitaaluma na kujiandaa kwa changamoto baadae. Tatu, natumia kompyuta kwa kuwasiliana, natumia barua pepe, programu za ujumbe na majukwaa ya mitandaoni kuwasiliana na wenzangu. Marafiki na familia, mawasiliano kupitia kompyuta yamefanya dunia ionekane ndogo na kuimarisha mawasiliano. Zaidi ya hayo, natumia kompyuta kwa burudani. Wakati wa mapumziko, ninaweza kusikiza muziki, kuangalia filamu au kusoma habari. Buridani unisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kumaliza, natumia kompyuta zaidi kwa kazi, kujifunza mawasiliano ya burudani, kompyuta si kifaa cha anasa tena. Bali ni chombo muhimu kinachora isishia maisha na kunifanya kufika malengo yangu ya ufanisi.

Kila mtu anamtindo wake wa kulala na ni jambo muhimu kwa afya ya mwili na akili. Wakati nikipata nafasi ninajitahidi, kula saa ya usingizi inavyofaa, ilikuimarisha afya na kuwa mchangamfu siku ya kesho. Kwanza, mimi hujaribu kulala mapema angalau saa nne usiku. Kwa kulala mapema, mwili wangu unapata muda wa kupumzika na kurekibisha nguvu zilizotumika siku nzima. Usingizi mzuri, huimarisha afya, huimarisha akili ya moyo, hufanya nifanye kazi kwa ufanisi, siku inayofuata. Wakati mwingine, napaswa kubaki macho hadi saa fulani kutokana na kazi au majukumu muhimu. Hata hivyo, na hakikisha hili si jambo la kawaida. Kwani usingizi wa kutosha ni muhimu. Ninahitaji kudumisha ratiba, dhabiti, ili mwili usizidishe msongo wa mawazo. Ninapenda kutengeneza mazingira mazuri ya kulala. Hii ni mambo ya kuhakikisha chumba ni tulivu, kitanda ni cha starehe, na hakuna vikazo vinavyoweza kuniacha nikiwa macho. Mazingira bora hunisaidia kulala kwa urahisi na kupumzika kwa kina. Zaidi ya hayo, napanga ratiba yangu ili kuwiana na saa za asubui. Kulala mapema kunahakikisha ninaamka mapema. Na kwa hivyo, ni usiku yenye ufanisi. Usingizi mzuri na ratiba dhabiti huongeza nidhamu ya kila siku. Kwa kumaliza, mimi hujaribu kulala saa nne usiku au mapema kadri niwezavyo. Nikiwa na mazingira mazuri na ratiba dhabiti, usingizi mzuri ni ufunguo wa afya. Ni mchangamfu na ufanisi katika maisha ya kila siku. Kila mtu anapopata usingizi wa kutosha. Maisha yake yanakuwa ya ubora zaidi.